Kupanga wiki ya kazi ni jambo muhimu kwa kila mtu anayefanya kazi au masomo wiki ya kazi imepangwa vizuri husaidia kuondoa msongo wa mawazo kuongeza tija na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Sababu za kupanga kazi ya wiki ni kuondoa msongomano wa mawazo, kuongeza tija, kujua kipaumbele, kuwa na muda wa burudani. Hatua zinazotumika kupanga kazi, kupanga wiki ya kazi, kuorodhesha kazi zote. Kwanza, ninandika kwenye karatasi au simu, kazi zote zinazohitaji kufanywa wiki hiyo. Hii inajumuisha kazi za ofisi, shule nyumbani au shughuli za binafsi. Kueka kipaumbele, baada ya kuorodhesha kazi zote, ninaamua ni lipi muhimu zaidi, kazi muhimu hupangwa mwanzoni, mwa wiki, au asubuhi wakati nina nguvu zaidi. Kugawa siku, ninaangalia kazi ni ipi inaweza kufanywa siku gani. Kwa mfano, siku ya jumatatu, jumanne, huwa nina kazi nzito wakati jumatano ama ijumaa ninaweza kupanga kazi nyepesi. Kuongeza muda wa mapumziko napanga muda wa kupumzika kati ya kazi. Hii ni muhimu ili akili mwili ipate nguvu. Kuangalia muda wa dharura inaacha ninaacha muda mdogo wa kazi, zisizotarajiwa au zisizo kuwa za dharura, zinangoja kwanza. Kufuatilia au kurekebisha, kila juma napata mpango wangu na kuangalia kama kila jambo linafanyika. Ikiwa jambo lina halijakamilika, ninapanga kwa wiki inayofuata. Faida za kupanga wiki ya kazi ni kuondoa msongomano wa mawazo, kuongeza tija, kudumisha, utaratibu, kumpa muda, kujipa muda wa burudani, kuongeza mshikamano wa familia. Timisho, kupanga wiki ya kazi ni muhimu sana, kukua husaidia kuondoa stresi, kuongeza tija na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati hatua ninazofanya na kuorodhesha kazi zote kueka kipaumbele, kugawa siku, kuongeza muda na mapumziko kuzingatia.

Ushauri ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku, kila mmoja anapokea ushauri kutoka kwa mwingine au kutoka kutoa ushauri kwa watu wanauhitaji mwongozo. Suali la ushauri ni gani ungependa kumpa mtu mwingine. Linauliza kuhusu maneno yangu kibinafsi ya hekima mwongozo au muanga ambao ungependa kushirikisha mtu mwingine ili kumusedia katika maisha yake. Ushauri wangu wa msingi ni huu kuwa na nitamu jitihadi kufanya kazi kila siku na usikate tama unapokosa matokeo maramoja. Dhamini muda wako, ujifunze kila wakati, shirikiana na wengine, msaada na ushauri, wawengine ni muhimu usijifunze peke yako. Kuwa mwaminifu na mwenye heshima, jali afya yako, mwili na akili yako na mali yako, zingatie ishi usingizi na burudani. Sababu za ushauri huu ni kutoa muanga, ushauri huseidia mtu kuelewa ni hatua gani za kuchukua ili kufanikisha malengo kuwa na motisha maneno ya kuhimitisha, ya hayafanyi mtu ashindwe changamoto, kuelekeza maisha, kupunguza makosa na kuimarisha uto. Kuongeza marifa, ushauri, kufundisha mambo mapia na namna ya kushugulikia. Faida ya kupokea ushauri ni kupata motisha. Kuwa tayari kwa changamoto, ushauri nzuri, usaidia kukabiliana na matatizo bila hofu, kujenga heshima na urafiki, mtu anaito ushauri, anataminiwa na kuheshimiwa na anapokewa kwa nitamu. Kuleta maendeleo binafsi, ushauri mzuli, usaidia kufanikisha malengo ya muda, fupi na muda mrefu. Changamoto zinazoweza kutokea ni kutoelewana vizuri, kutopokea ushauri, kupendeleana kupendelea njia zake mabadiliko ya hali. Ushauli ninaopenda kumpa mtu ni kuwa nitamu, jitihadi kila siku, usikate tamaa, tamini muda, jifunze kila wakati, shiriki na wenzako na kuwa mwaminifu na mwenye heshima. Ushauri kuhu ni mwongozo wa maisha unawosaidia mtu kufanikisha malengwa yake, kuimarisha utu na kuondoa hofu au mcha mugawanyiko.

Afya ni jambo muhimu sana katika maisha kila siku. Bila afya nzuri, mtu hawezi kufanya kusoma, kucheza, au kufurahia maisha. Tabia zinazofanya kuweka afya nzuri. Ya kwanza ni lishe bora, ninahitaji kula chakula chenye afya, kama vile matunda, mboga, proteini, na kupanguza vyakula vyenye sukari nyingi, kupunguza vyakula vyenye sukari nyingi kama mafuta mengi na chumvi nyingi. Lishe bora husaidia mwili kuwa na nguvu akili kufanya kazi vizuri na kinga ya mwili kuwa imara. Mazoezi ya mwili inahitaji kufanya mazoezi kila siku angalau mara kadhaa kwa wiki. Hii inaweza kuwa kutembea kukimbia kufanya mazoezi ya nyumbani au mchezo. Mazoezi husaidia moyo, misuli na viungo na viungo kufanya kazi vizuri, pia huondoa uchovu na stress. Usingizi wa kutosha ninahitaji kulala, mapema, na kupata usingizi wa masaa saba hadi nane kila siku. Usingizi nzuri husaidia mwili kupumzika akili kufanya kazi na kuondoa uchovu. Kunywa maji ya kutosha, kila siku nahakikisha nakunywa maji ya kutosha, ili mwili isiwe kavu maji husaidia, ngozi, kuwa safi, mfumo na vyakula, kufanya kazi vizuri na nguvu za mwili. Kuondoa stress, ninapumzika kuso, ninapumzika kusoma kusikiliza mziki, kucheza michezo, au kufanya mazoezi ya kupumua ili kuondoa stress. Kuepuka vitu hatarishi, ninajiepusha na sigara, pombe nyingi, au madawa yasiyo halali, vitu hivi vinaweza kuharibu afya haraka. Kutembelea daktari mara kadhaa ninahitaji kufanya uchaguzi wa afya mara mingi ili kugundua matatizo mapema na kuyatibu. Faida ya kuweka afya nzuri ni kuishi maisha marefu yenye furaha kukabiliana na changamoto za kazi au masomo kwa urahisi kuondua magonjwa kama shinikizo la damu, sukari na maumivu ya misuli kuongeza nguvu na umakini. Kujisikiza vizuri kisaikolojia na kimaisha. Kulingana na kuangalia afya yangu ni jambo la muhimu sana. Kupanga lishe bola, kufanya mazoezi, kulala vizuri, kunywa maji kuondoa stress na kuepuka vitu hatarishi na kufanya uchunguzi wa kiafya.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea msitunini jambo li nalonipa amani ya moyo na furaha ndani msitu. Una mazingira ya asili, hewasafi miti, ndege na utulivu ambao kunisaidia kupumzika mawazo. Ninapokuwa msituni, najisikia karibu sana na maumbile na maisha halisi. Napenda kutembea msitu, msitu ni kwa sababu msitu hunipa utulivu, hakuna kelele nyingi kama mjini, nasikia sauti za ndege, upepo, ukipita, kwenye majani, na wakati mwingine sauti za wadudu, hiihu nisaidia kupunguza mawazo na stress. Ninachofanya ninapokuwa msituni, nikiwa msituni napenda kutembea taratibu bila haraka na angalia mti maua na mazingira yanayoni nzunguka wakati mwingine napumua hewa safi wakina na kufungua macho kwa sekunde chache ili nijisikie vizuri zaidi. Pia napenda kukaachini ya mti, kufikiri, kuhusu, maisha yangu, malengo yangu na mambo ni nayopenda mara nyingi na nisikiliza muziki wa pole pole au kimia kabisa. Kwa ngu msitu ni pahali, pautulivu na natafakari hunisaidia kujijua zaidi kupunguza mawazo na kupata nguvu mpya. Kila ni napotoka msituni na jisikia mwepesi na mwenye furaha zaidi. Faida ni nazopata kwa kutembea msituni. Kutembea msituni kumenisaidia na njia nyingi, kumenipunguzia stress na wasiwasi, kume nisaidia afya ya akili kimeongeza furaha na amani ya moyo. Kimefanya ni pande, ni pende maumbile. Kime nisaidia kufanya mazoezi ya mwili kwanjia rahisi. Changamoto nazo kutana nazo ni hofuya wanyama, wadudu, barabara ngumu au njia zisizo wazi. Mvua na hali mbaya hewa umbali na kufika msituni lakini changamoto hizi hunifundisha kuwa makini, kukaa vizuri na kupanga kabla ya kwenda. Kwa jumla, napenda sana kutembea msituni, msitu hunipa amani ya moyo, afya, ya akili na furaha ya ndani. Napenda kutembea taratibu, kufikiri na kufurahia mazingira ya asili, ingawa kuna changamoto chache, faida zake ni nyingi zaidi. Kutembea msituni ni sehemu muhimu sana, maisha ni mwangu njia bora ni kujitunza kimaisha na kiafya.